Kwa upande wangu, kula samaki ni kitu ambacho huwa cha manufaa mengi. Nimekuwa nimekikiona katika umuhimu mkubwa sana katika maisha yangu ya kila siku. Siyo tu kama chakula cha kujaza tumbo, bali pia sehemu ya utamaduni ya afya. Kwanza, samaki ni chakula ambacho huweza kuwa kimeliwa katika familia kwa muda mrefu. Kwa sababu, ni mazoea labda yake ya kuwa na jinsi ilivyo weza kuwa imepikwa kwa njia mbalimbali. Mara nyingi ninahisi kwamba samaki inaeza kuwa lugha laini ya kuongea na watu ambayo si nzito sana. Na hiyo inafaa niweza kufurahia na nieza kuipenda zaidi. Sababu nyingine ambayo inaweza kuifanya niweza kupenda kula samaki ni kwamba chakula cha samaki chenye faida nyingi sana zaidi kiafya. Watu wengi husema kuwa samaki una mafuta mazito ambayo ni mazuri. Yanayo kuwa na kusaidia ubongo, kufanya kazi nzuri na pia kuwa na ukweli wa kuwa na kukula samaki mara kwa mara huweza kusaidia mtoto kuweza kukuwa kiakili na mwili wa mtu kuweza kukua vyema. Unakuwa mwepesi na pia unapata nguvu zaidi pia samaki huwa hauhitaji kupikwa kwa muda mrefu. Na mara nyingi, kutoka kama mlo ambao, umeweza kuwekwa na kupendwa na watu wengi hasa siku hizi ambazo za shughuli nyingi au hana muda wa kupika chakula kigumu anaweza tu kupika samaki kwa haraka. Kwa upande wa ladha, sipendi aina zote ambazo za samaki. Lakini zile ambazo zinaweza kulinizazwaya kama tilapia, kambale, au daga. Mara nyingi hunifanya niweze kuwa na kuikula zaidi na kupata hamu nyingi ya kuikula. Ninapenda sana pia kwamba samaki huweza kuwa na changanywa na vyakula vingi huweza kuchanganywa na ugali, kuchanganywa na wali, mboga au hata kuwa kuandamana na kipekee yake. Kubadilika kwa mlo huu unaweza kuleta hadhira kwangu hii huweza kunisaidia mlo huu kuweza kunifanya niweze kupata nguvu na nisiweze kuchoka kwa haraka. Tofauti na chakula zingine ambazo huweza kuisha haraka kwa mwili na kuniondolea nguvu. Hata hivyo, kuna wakati ambapo sipendi samaki hasa pale ambapo kuna harufu kali. Au kama samaki ana mifupa mingi sana ambayo yanaeza kunifanya niweza kuni nyongo kwenye koo. Hilo huwa ni jambo ambalo linaweza kufanya niwe mwangalifu wakati wa kuikula. Na wakati mwingine, ninaweza kupunguza hamu yangu ya kukula samaki kwa sababu ya mifupa hiyo. Lakini kwa jumla, hali hiyo hunipunguzia sana upendo wangu wa samaki. Kuna pia upande wa kijami, kula samaki mara nyingi weo sahemu ya mchanganyiko ya kifamilia. Madhalani wakati wa siku ambazo ni maalum wikendi hivyo wana jumla ya kuweza kujua namna fulani ya kukula samaki na kuhusishwa na jambo ambalo tunaweza kukifanya kama familia wakati mzuri pamoja. Hili, ni jambo ambalo huweza kuleta na kunisaidia kufanya mambo mengi zaidi, vyema. Sababu si swala ambalo ni la kuleta ladha tu, bali la kuleta upendo wa chakula. Kwa ujumla, napendelea samaki kwa ubinafsi. Kwa mtazamo wangu, ndiyo ninaayo upenda sana kula samaki. Na ni chakula ambacho uweza kunipalatha nyingi na faida nyingi. Kienacho uweza kunisaidia na kuwanjia nyingi ambazo ni itafaudi. Ingawa, ni changamoto kidogo ambazo uweza uwandamana na uza mifupa na harufu mbaya ambayo huweza kuwa baada ya kupikwa kukaa sana ama samaki iliyo haribika. Samaki ni sehemu ambayo ni muhimu maishani na utamaduni inaeza kukulia samaki na kuweza kukusaidia kuwa na kuelewa samaki vyema. Samaki nina kipenda.